Popcornz mimi napenda kuzikula sana. Popcornz ninapenda kuzikula nikitembea kwa barabara, nikenda kwanza town nakutanga kuna zile za ishirini, unazi nunuwa nikiona movie, nikisafiri. Popcornz ni nazipenda, nazipenda sana juu huwa zina nisaidia kuharakisha muda.

Mimi ningependa sana kusoma vitabu ambavyo vinanifunza mambo ambayo siyajui kwa sasa hivi na mambo ya kuji nufaisha kimaisha yangu, maisha yangu isonge mbele. Hivi ndio vitabu zenye mimi naweza penda sana sai kuisoma. Na pengine kuyasoma mavitabu za kihistoria hivi.

Uimizaji mi huwa ninaambia watu, kazi tukiifanya vizuri, sisi wote ndio tutafanyika. Nikuonesha kwamba huwa nafanya kila mtu aone manufaa ambayo atayapata hiyo kazi tukiifanya vizuri. Kwa sababu mtu akijitolea huwa mnafanya kazi vizuri na kila mtu ananufaika kwa hivo kwanza nakuonesha manufaa ya kufanya iyo kazi pamoja, ndio pia wewe unajitolea.

Ndio napenda asali sana asali inakuangatamu sana kwanza ukiwekwa kwenye chai piya ukiipaka kama kwenye mkate kama siyagi ukiipika na nyama. Asali naipenda sana pia unaeza ikula tu hivo uende ukae mahali hivi uikule tu kama switi asali mimi naipenda sana.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa star, ni kuwa mwimbaji au mwigizaji na mwandishi mwenye habari ni kuwa mtu mwenye maana hii dunia ni kiongozi tu, ndoto yangu kubwa ni kuwa kiongozi, niseme inawezekana kuwa raisi wa nchi hii ya Kenya ambayo naona ni kama na inawezakuwa lakini itafika tu siku moja, hiyo ndoto ni kubwa ya kuwa raisi.

Huwa ninaenda, nina kwanza napiga shawa, nikisha piga shawa hivi, ninaenda na kunywa kachai hivi kwenye nyumba, nyumbani, natulia kwa kiti ya ama kitandani, nikiangalia vitu online, online zenye zimekuwa. Eee, nikuwe, hafu kama sitoki nje na make sure kuna filamu nilikuwa nimenunua ndo niione, napumzika, nikichoka sana nalala.

Naenanga kanisa mara moja kwa wiki ama na ikikuwa ikishindikana naenda tuseme mara moja kwa mwezi ama mara mo, juu sababu mimi huwa si mraibu wa kuenda kanisani sana huwa ninajiombea mwenyewe na pia huwa siendi sana hivo.

Ndio, mi ni mtu wa ubunifu na kwa sababu ubunifu ndio the next kitu ambacho naona hakwezi ibiwa na AI ama machine learning. Ubunifu ni kitu ambacho watu wanakitamani sana. Na ndicho kinatueka hii dunia na town bana. Hivo mi ni mtu mbunifu sana katika uandishi ya mambo yangu ya wanahabari.

Mimi napenda chai kuliko kahawa. Chai ni mzuri kwa sababu unaeze ikunywa na maziwa. Unaeze ieka majani chai ile ya tangawizi ambayo inaeza kuchangamsha sana. Kahawa saa zingine huwa naisikia ikiniumiza tumbo kwa sababu ni maji peke yake na kuna nyingine huwa ni chungu sana.

Umeme ukikatila naendanga tu naenda na may be naenda kulala kama simu yangu haina chaji ama laptop yangu haina chaji naenda tuu kulala juu sidhani kuna kitu ingine naeza fanya juu tuna tembea tembea huko nje mpaka stima zirudi ama naenda mahali kuna stima natulia tulia mpaka vile wakati stima zitarudi.